Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tunaitaji kufanya kazi kwa BD. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange atuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisi sumbulike kimya. Tutakamilisha maradi huu kwa wakati Nitahakikisha kufanya kazi na kwa timu ni uzoefu mzuri Tunajifunza pa moja.